Kwa mimi, ninapoitaji kukamilisha kazi kwa wakati huwa naanza na kupanga mambo yangu mapema. Kwanza kabisa, ninapopata kazi au jukumu fulani ukaa chini na kujaribu kulielewa vizuri kabla sija ianza. Ninanjiuliza maswali kama kazi hii inaitaji nini, ni munda gani, ninao, na ni atua zipi, ninazopaswa kufuata mpaka ni imalize. Hii hunisaindia kuepuka kufanya kazi bila mwelekeo au kupoteza munda bandaya ni kirekebisha makosa. Pia hujitahindi kugawa kazi kubwa katika sehemu ndogodogo ambazo ni rahisi kushugulikia. Bandala ya kuona kazi nzima kama mzigo mkubwa naona kila sehemu kama jukumu dogo ambalo naweza kulimaliza kwa munda mfupi.

Dio, kwa kweli napenda kula popcorn sana. Popcorn kwangu si tu chakula chaku burudisha, mbali pia unikumbusha nyakati za kupumzika na kunjifurahisha. Maranyingi napenda kula popcorn ni kiwa nyumbani jioni, hasaa nikitizama filamu au kipindi fulani ni nacho kipenda. Kuna namna fulani popcorn hunifanya nijisikie huru na nipo katika hali ya starehe, mbali na mawazo ya kazi au shughuli za siku nzima. Kile nachopenda zaidi kuhusu popcorn urahisi wake wa kutayarisha na ladha yake nyepesi, naweza kuitengeneza kwa muda mfupi tu iwe ni hile ya kukaanga kwa sufulia au hile ya microwave.

Kwa upande wangu, ninapoboresha michakato ya kazi huanza kwanza kwa kujitathimini binafsi. Hujiuliza kama njia ninazotumia kufanya kazi kwa sasa zina tija au kama kuna sehemu ninapoteza muda au nguvu nyingi bila sababu ya msingi. Ninapogundua kuna hatua fulani ninazojirudia au hazileti matokeo yanayotarajiwa, huanza kufikiria njia mbadala ambazo zinaweza kurahisisha. Kazi au kuifanya iwe ya haraka zaidi bila kupunguza ubora. Pia huweka mkazo mkubwa kwenye kupanga kazi vizuri. Ninapokuwa na mpangilio mzuri wa majukumu yangu kazi huwa rahisi kufuatilia na kukamilika kwa wakati.

Kwa mimi binafsi, siendi hospitalini mara nyingi sana kwa mwaka. Kwa kawaida naweza kusema, kusema huwa naenda hospitali labda mara moja au mbili kwa mwaka. Hasaa kwa uchunguzi, kwa kawaida au pale ninapohisi, kuna jambo linaitaji kuangaliwa na daktari. Sipendi kusubiri mpaka nijisikie vibaya sana kwa hiyo nikiona dalili zisizo za kawaida au ninapojisikia si sawa kwa muda fulani huamua kuenda hospitalini mapema hili nijihakikishie hali yangu ikosawa. Pia kuna nyakati ambapo naenda hospitali kwa ajili ya vipimo vya kawaida kama kupima afia kwa ujumla au kupata ushauri wa kitaalam kuhusu mtindo wa maisha.

Mimi binafsi napendelea kutumia wifi zaidi ya data ya simu kwa sababu wifi kawaida huwa na kasi ya juu zaidi na ni dhabiti zaidi. Nikitumia wifi na njisikia huru kufanya mambo mbalimbali mtandaoni kama kutizama video kushusha au kupakua faili kubwa au kufanya mazungumzo ya mtandaoni bila wasiwasi wa kutumia data nyingi. Hii pia hunisaindia kuifadhi data ya simu ambayo mara nyingine inaweza kuwa na gharama zaidi au kupungua haraka ikiwa ninatumia sana kwa mambo mkubwa. Hata hivyo napenda pia kuwa na data ya simu, kwa akiba au chaguo la dharura. Kama wifi haitumiki au kuna hitilafu data ya simu hunisaindia kuendelea na shughuli zangu mtandaoni bila kusimamishwa.

Kwa mimi, mchezazi bora wa mpira wa kikapu ni Lebroni James. Nimechukulia Lebroni kama mfano wa hali ya juu kwa mchezaji kwa sababu si tu anapiga vizuri kwenye mchezo, bali pia ana akili ya kipeke ya mchezo. Anaendana na wachezaji wenzake na anangoza timu kwa mfano wa hali ya juu. Kila mara ninapo mtafuta au kumtizama, akicheza ninaona jiinzi anavyo weza kubadilisha mchezo kwa ndakika chache tu. Kutoka kushindwa, andi kushinda au kufungua na fazi za kupiga kwa wenzake. Hii ni ishara ya mchezai ambaye anangubu nguvu ujuzi na kuelewa wa mchezo.

Sherehe yangu ninayopendezwa nayo ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Kwa kweli, siku ya kuzaliwa ni siku ya kipekee sana. Si kwa sababu tu unakua mwaka mmoja zaidi, bali pia ni siku inayosherehekewa na familia marafiki na wale wanaokujali kweli. Kwa mfano, unapofikishwa keki yako na kila mtu akikusalimia kwa upendo unahisi furaha ya kweli na maana ya kuwa na watu wanaokuthamini karibu na wewe. Ninapenda pia sherehe zinazoleta kila mtu pamoja kwa furaha kama vile harusi au sikukuu za kitaifa. Sherehe hizo zinanifanya nihisi kuwa. Sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Kuna muziki kucheza, kucheka na hata kuzungumza na watu usiowajua vizuri lakini unashirikiana nao kwa furaha. Ni aina ya shere inayokupa kumbukumbu ambazo huwezi kusahau kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda muziki wa jandi sana. Napenda huu muziki kwa sababu una ladha ya kipekee na una maana kubwa kuliko burudani tu. Muziki wa jadi hubeba historia, utamaduni na maisha ya jamii fulani. Unaposikiliza nyimbo za jadi hasa zile zinazotumia hala kama ngoma zeze au filimbi unahisi kama unaunganishwa moja kwa moja na mzizi yako na hadithi za watu waliokuwepo kabla yako. Kile ninachokipenda zaidi kuhusu muziki wa jadi ni ujumbe wake. Mara nyingi, nyimbo hizi zinafundisha maadili, zinatoa ushauri wa maisha au zinaelezea matukio ya kijamii kwa harusi, tohara, sherehe, za mavuno au hata huzuni. Huu ni muziki unaongea na moyo, si tu masikio. Unakukumbusha umuhimu wa heshima, umoja na kuthamini utamaduni wako.